Ndio napenda kula mahindi aina ya popcorn hasa wakati ambapo nimejituliza, nimetulia na napata kutazama runinga yangu au televisheni au hata kuitazama filamu yangu ninayoipenda ndio wakati mzuri wa kula hindi hili ambalo laitwa popcorn.

Harufu nayoipenda zaidi ni harufu ya chakula ila kuna harufu ya maua ya waridi ambao pia husisimua na kupendeza sana kwa watu wenge vile vile kuna harufu ya misitu harufu ya miti kama vile mimosa, paini au ciderwood pia ni maarufu sana kwa wapenzi wa asili.

Kule kazini wateja wangu nawashughulikia kwa kuwapa wosia au wakati mwingine kwa kuwasikiliza kwa umakinifu zaidi ili kuwasaidia katika kuzuia makosa za awali au zitakazo kuja na vile vile kusaidia katika kuamua kwa hivyo.

Wasilisho ambao ni utoaji wa taarifa mawazo au hoja kwa watu wengine kwa njia ya maelezo ya mdomo au maandishi au kutumia vifaa vya kuona kama michoro au video wasilisho unafanya watu kuelimika kupitia kwenye picha na maelezo zaidi na ujumbe ukafanya vizuri kuwafikia wale watu wahusika mazungumzo na mawasiliano kupitia kwenye wasilisho hushawishi na kutoa taarifa mwafaka kueleza mawazo au malengo wazi wazi kwa hivo mimi mwenyewe nahisi kuwa wasilisho ni njia mwafaka ya kutoa taarifa.

Natumia mtandao wa kijamii mtandao wa whatsapp nautumia na vile vile nautumia mtandao wa facebook na instagram aidha mtaa kwenye kutazama video natumia mtandao wa tiktok pamoja na youtube.

Namkumbuka mwalimu wangu wa somo la sayansi kwenye shule ya msingi ambae alikuwa anaitwa mwalimu tito mwalimu tito alikua ni mwalimu mwenye uzoefu na weledi mkubwa katika masomo yake alikuwa anakielewa na kukiweza somo cha sayansi sana.

Ndiyo aidha kila mtu ana ubunifu wake wa kipekee vile vile hata mimi ni mtu wa ubunifu na ubunifu katika masuala ya kiteknolojia vile vile ninao pia ubunifu unaoashiriwa na nakala ninazoziandika pamoja na fasihi ya ushairi.

Japo ujuzi na uzoefu wangu umeimarika kidogo ila bado yahitaji kuimarishwa zaidi ni ule ujuzi wa kiutawala nijifunze zaidi kupanga ratiba ya kazi na kwa muda na rasilimali ambazo zipo. Mwishowe pia ujuzi naohitaji kuimarishwa pale kazini ni ujuzi wa kutatua matatizo kwa vile kila wakati tatizo jipya hutokea na huo ni ujuzi ambao unaimarika tu panapo kujaribiwa kwa hivo katika kupitia kwa kila tatizo linalotokea kazini ujuzi ule unapata kuimarika.

Mahusiano kati ya mtu na mwingine hujengwa kupitia kwa mawasiliano ya moja kwa moja. Hili hujengwa uhusiano kupitia kwa heshima kutoka kwa mtu mmoja kujiheshimu na kuwaheshimu wengine. Tatu kabisa ni kupitia kwa utulivu na ujuzi wa kusuluisha migogoro ya hapa na pale. Pale kazini hayo ndio njia muhimu ambazo mimi nazitumia kujenga mahusiano kati ya mimi na wafanyikazi wengine.

Ili kujiandaa kwa mkutano mwanzo kabisa nafanya utafiti kuhusu mkutano wenyewe mahali ambao utafanyika huo mkutano pamoja na masaa ya mkutano ukiongezewa nafanya utafiti kuhusu malengo kuu ya mkutano huo. Watakaohudhuria ili kujua haswa nini kitakachozungumziwa nitakuwepo nani kwenye mkutano.

Nchi nyingine ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya israeli ama wakati mwingine nchi ya misri maana kumbu kumbu nazosisoma katika Biblia zinanitia sisimuko na kutamani nanifanya nitamani angalau nipate kuviona vile vitu ya kihistoria ambavyo vimeshuhudiwa kwenye kitabu hicho cha Biblia.